Ninapokuwa na furaha napenda kujifurahisha na kusikiliza muziki, kucheka na watu ninaowapenda, au kufanya shughuli ninazozipenda kama kutembea, au kutazama filamu. Wakati mwingine mimi wanasherehekea na kula chakula ninachokipenda au kushiriki furaha yangu na wengine, kufanya hivi hunisaidia kudumisha hisia chanya na kufurahia maisha.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara na tuofauti kwa akaunti mbalimbali. Pia huwashwa uthibitisho wa hatua mbili pale inapowezekana. Pia huwa ninaepuka kushiriki taarifa binafsi ovyo mtandaoni na kubofya tu viungo vinavyoaminika. Zaidi ya hayo, hukagua mipangilio na faragha mara kwa mara ili kuhakikisha taarifa zangu ziko salama.

Wakati wa siku za mvua, huwa ninapenda kuka ndani ya nyumba na kufanya shugli za utulivu. Mara nyingi huwa nasoma vitabu na tazama filamu au nasikiliza muziki. Pia, hutumia muda huwa kupanga mambo yangu au kuhasiliana na marafiki na familia. Siku za mvua, huwa zinanipa nafasi ya kupumzika na kujitunza.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza zaidi wa teknolojia na mawasiliano. Nikipenda kuboresha matumizi ya kompita, programu mbali mbali na pia kuimarisha ujuzi wa kuzungumza hadharani. Ujuzi huu utanisaidia kukuwa binafsi na kitaaluma na kuwa na mchango mkubwa zaidi katika kazi ya jamii.

Kuweka malengo ya kila mwezi kwa kuanza na kutathimini majukumu yangu makuu. Kisha huwa naweka malengo yalio wazi yanayopimika na yanawezekana kufikiwa. Huyagawa malengo hayo katika kazi ndogo ndogo za kila wiki ili niwe rahisi kuyatekeleza. Pia hujitathimini mwisho wa mwezi ili kuwa na maendeleo na kuboresha pale inapohitajika.

Moja ya filamu ninayoipenda zaidi ni ile inayochanganya burudani na mafunzo ya maisha. Napenda filamu zinazohamasisha, zinazonifanya kufikiria na kunigusa kihisia. Filamu nzuri hunipa furaha, huniondolea msongamano wa mawazo na wakati mwingine hunifundisha mambo mapya na kuweza kuelewa nini kinachoendelea.

Napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Hii inalingana na muda wangu. Ninapenda kwenda sinema hasa pale kunapotokea filamu mpia naivutiwa nayo. Kwangu sinema ni njia nzuri ya kupumzika, ni njianzuri ya kujiburudisha, na pia ni njianzuri ya kutumia muda mzuri na marafiki au familia.

Ningependa kutembelea mji wa Paris, nchini Ufaransa, napenda kuona mnara wa Eiffel, makumbusho na kufrahia utamaduni wao. Pia ningependa kuonja vyakula vyao na kutembelea mitaani nikijifunza historia ya huko, na pia ni mji mzuri wa kuvutia sana machoni.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwapongeza, wanapofanya vizuri na kuwapea maneno ya kutia moyo, wanapokutana na changamoto za maisha. Pia hujitahidi kuwasaidia pale wanapohitaji msaada na kusikiliza mawazo yao, kuonyesha heshima na ushirikiano hujenga mazingira chanya ya kazi.

Mara nyingi husikiliza muziki wa bongo, afrobeat na pia nyimbo za polepole za kutuliza. Napenda muziki kwa sababu huwa unaniburudisha, hunipanguvu na wakati mwingine huwa unanisaidia kupumzika na kutuliza akili. Pia napenda kugudua, wasanii wa pya na ainatofauti tofauti za muziki mpya.